Mahali pazuri zaidi ya mbapo ni nisafiri ni pale mombasani. Diani, uko nipwani. Nakumbuka tulitembea mahali kuingi, lakini ambapo palinifraisha sana ni ufukoni wa bahari. Nakuambia. Sijai pata nafasi mzuri sana. Kama ile nafasi nilio pata pale. Nakumbuka pia tukicheza na mchanga. Na pia maji. Maji yenyewe inakuanga ya chumvi. Watu ambao walikuwa natuelekeza pale pia walikuwa wazuri sana ulikuwa wakati mzuri sana na kumbuka pia ulikuwa na juakali Una hisi tu raha nilipo kuwa mahali pale Pia nakumbuka nikiendesha baiskeli uko kwenye uko pwani Hei likuwa wakati mzuri sana na ningependa sana kurudi pale Hila kwa sasa ningetembea labda malindi Kusababu wakati wa mwingine nilienda pale diani Kwa ibo labda sasa niende Malindi.

Ndiyo, napenda sana kuendesha baiskeli. Nakumbuka nilijua baiskeli nikuwa chuo kikuu. Na pale ambapo, hiyo siku ambayo nilikuwa nafunzwa, Nilikuwa nafunzwa, na shangazi wangu mmoja. Nilipata wakati mgumu sana nakumbuka, nikianguka, nikapata ajali. Pia nikapata maumivu. Lakini sikuchoka. Siku moja, nilijifunza tu kwa siku moja na nikaelewa. Kutoka huo wakati, nimependa sana kuiendesha baiskeli. Nakumbuka nikiendesha pia huko chuo kikuu na marafiki wangu ulikuwa wakati mzuri sana. Baadhi ya vitu ambavyo najivunia kujua ni kuendesha baiskeli. Na napenda sana kuendesha baiskeli. Lakini kwa sasa sijendesha kwa muda mrefu kwa sababu, baiskeli niliyokuwa nayo imeshaharibika. Itabidi ninunue mpya, nikishanunua mpya basi nianze kuendesha baiskeli. Pia inakuwanga mzuri sana kwa mazoezi. Wajua ukiendesha baiskeli. Unafanyisha miguu zako mazoezi. Kwa hivyo ndiyo, napenda sana sana.

Napenda kusoma vitabu ambavyo vina historia ya mtu kibinafsi, unapata mtu ameandika historia yake, tangu labda akiwa pale chuo kikuu, alipopata kazi, mambo na kama kaolewa au lahasha kapata watoto, na vitu kama vile, pia napenda kusoma vitabu ambavyo vina ujuzi zaidi wa mambo ambayo ninayofanya na pia kazi yangu. Kama ni kusoma hicho kitabu kitanipa, kitanifungua akili pia nipate kupata mambo mazuri ambayo itanisaidia kazini pia napenda vitabu kama vile.

Wakati ambao ninao mradi mpya wa kazi, nauanza kwa kuongea na wenzangu nisikie jinsi wanavyo watakavyo sema kuhusu huo mradi. Wajua kusikia maoni kuona tu kama ni jambo la muhimu. Pia naongea na kiongozi wangu. Na pia, naangalia pale mtandaoni kama watu wengine wamefanya vile. Kwa hivyo, nikiona ni jambo la muhimu naendelea na mradi. Kama si jambo la muhimu, basi narudi pale kwenye, narudi mwanzo. Na naona ni nini ninachoweza kubadilisha halafu sasa. Na narudi tena kwa kutafuta maoni kisha naanzisha mradi.

Kuna baadhi ya vitu ambavyo nafanya ili nijitunze na kwa sababu ya tegemea na jitunza kivipi. Kwa hivyo ni navyo taka kueka afya nzuri nahakisha ni kona lishebora na nywa maji na nala matunda na pia napata kupumzika na usingizi wa kutosha. Pia ili kujitunza kiakili nahakisha kwamba sina mawazo mingi. Pale ambapo naona kitu cha nisumbua sana na achana tunacho Badala ya nipate mawazo mingi inilete Iniletee magojwa, wajua Pia kimwili pia nahakisha ya kwamba Nimevaa nguo mavazi mzuri Pia nahakishia kwamba wakati wa baridi ninazo nguo za joto Wajua, najitunza tu Nahakikisha ya kwamba Sijieki mahali ambapo ntapata madhara kwa mwili wangu na kiroho pia nahakikisha kwamba naomba na sali na soma biblia na ongea na waumini wenzangu ili tu nijitunze Pia kijamii nahakikisha ya kwamba Sigombani na watu hapakule ninayo heshima kwa wakubwa wangu Pia wadogo pia na wasikiza Kwa hivo sinababishano sana na watu ili nitunze ile amani kati yetu.